Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Uzoefu huo ulikuwa wa kufutia kwa sababu uliniwezesha kuona ubunifu na ubunifu wa kisani tofauti. Mitindo mbalimbali ya sana. Ujumbe unaopitishwa kupitia kazi zao. Mwonyesho, mwonyesho haya hunipa muskumo, hunipanua mawazo na pia hunifanya kuthamani, kudhamini zaidi sanaa ujea. Mawasiliano na utamaduni.